Kufika mapema kwangu kazini ina mafanikio mengi kwa sababu mimi hufanya kazi kwa utaratibu bila haraka bila kusumbuliwa na kitu yoyote.